Chakula ninacho kula mara nyingi. Wakati wa mchana ni wali pamoja na maharagwe au mboga, na wakati mwingine nikiambatanisha na nyama samaki au mayai kulingana na upatikanaji na muda nilionao. Chakula hiki kimekua sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku kwa sababu ni rahizi kupatikana, kinashibisha na hunipa nguvu ninazo hitaji kuendelea na shughuli za mchana. Komoni yangu, chakula cha mchana ni mlo muhimu sana kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu baada ya shughuli za hasubuhi na kuuandaa mwili kwa majukumu ya mchana na jioni. Kwanza kabisa, ninapenda kula wali mchana kwa sababu ni chakula kinachopikwa kwa urahisi na kwa haraka. Katika mazingira ya kazi au masomo, mara nyingi muda huwa mchache. Hivyo chakula ambacho hakichukui muda mrefu kuandaliwa huwa chaguo bora. Wali unaweza kupikwa mapema au kupatikana kwaurahisi katika migahawa mingi. Jambo linalofanya iwerahisi kupanga mlo wa mchana bila usumbufu mkubwa. Zaidi ya hayo, wali unaladha laini ambayo inaweza kuendana vizuri na vyakula mbali mbali. Maharagwe au mboga huambatana vizuri sana na wali na hii ni sababu nyingine inaofanya nipende mchanganyiko huu. Maharagwe ni chanzo kizuri cha protini hasa kwa siku ambazo sipati nyama au samaki. Yanashibisha, yanasaidia mmemenyo wa chakula na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Mbogo kama sukumawiki, kabichi au spinach huongeza ladha na pia huchangia virutubishi muhimu kama vitamini na madini ninapo kula mboga mchana, huhisi mwili wangu unapata kile kinachohitaji ilikuendelea kufanya kazi kwa urahisi na ufanisi. Wakati mwingine, ninapoongeza nyama au samaki kwenye mlo wangu wa mchana huhakikisha ninapata protini ya kutosha kwa ajili ya kujenga na kurekebisha misuli. Nyama au samaki pia huongeza ladha na kufanya mlo uwe wa kuvutia zaidi. Hata hivyo, huwa makini nisi huwa makini nisiwe na ulaji wa mafuta mengi sana mchana kwa sababu chakula kizito kupita kiasi kinaweza kunifanya nijisikie mchovu au usingizi kazini au darasani. Sababu nyingine inafanya nipende mlo huu wa mchana ni kwa sababu hunipa nguvu na umakini. Baada ya kula wali na maharagwe au mboga mi uhisi nikiwa na nguvu za kuendelesha shughuli za mchana bila kuchoka haraka mlo huu hunisaidia kudumisha kiwango kizuri cha kiwango kizuri cha nishati, tofauti na vyakula vyenye sukari nyingi, ambavyo hutoa nguvu ya haraka lakini huisha kwa muda mfupi. Kwa hiyo, chakula hiki hunisaidia kuwa makini na mwenye tija katika kazi au masomo yangu. Pia mlo huu una faida ya kuwa nafuu kiuchumi. Wali maharagwe na mboga ni vyakula vinavyo patikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu katika maeneo mengi pia. Hii hunifanya niweze kula chakula cha mchana mara kwa mara bila kuathiri bajeti yangu. Kwa mtu anaye jitahidi kupanga matumizi yake vizuri, mlo huu ni chaguo linalofaa sana. Isitoshe chakula hiki hunikumbusha maisha ya nyumbani na familia nakumbuka mara nyingi mchana nilipokuwa shuleni au likizo chakula cha wali na maharage au mboga kilikuwa kikitayarishwa nyumbani. Kula mlo huu hunipa hisia ya faraja na kunifanya nijisikie kama niko nyumbani hata nikiwa mbali. Hali hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza hali ya utulivu. Hata hivyo, si kila siku ninakula chakula kile kile. Wakati mwingine, hubadilisha kwa kula ugali, chapati, viazi au tambi ili, kuepuka kuchoka na mlo mmoja. Lakini bado, wali pamoja ni maharage au mboga hubaki kuwa chakula ninacho chakula mara nyingi, mchana kwa sababu ya urahisi, ladha na manufaa yake kwa mwili. Chakula ninachukula mara nyingi mchana ni mchanganyiko wa wali maharage au mboga kwa ujumla wakati mwingine protini kama nyama au samaki. Mlo huu hunipa nishati hunifanya nijisikie nimeshiba hunisaidia kiafya na huniru.

Ndiyo, niliwahi kujifunza kupiga gitaa na uzoefu huu umekuwa mojawapo ya safari za kujifunza zilizonifundisha mengi kuhusu subira, nidhamu na kujieleza kupitia sanaa. Kujifunza kupiga gitaa haikuwa jambo rahisi mwanzoni. Lakini lilikuwa zoezi lenye kuridhisha, zoezi lenye kuridhisha sana ambalo lilibadilisha mtazamo wangu kuhusu muziki na uwezo wa binadamu kujifunza ujuzi mpya taratibu hadi kuumudu. Nilianza kuvutiwa na gitaa nikiwa bado mdogo, hasa baada ya kuona mwanamuziki, wanamziki wakipiga nyimbo nilizozipenda kwa ustadi mkubwa. Nilivutiwa na sauti laini na wakati mwingine kali ya gitaa pamoja na ukweli kwamba chombo hiki kinaweza kutumiwa kuimba nyimbo za furaha, huzuni, mapenzi au hata nyimbo za kutafakari. Hapo ndipo hamu yangu ya kujifunza kupiga gitaa ilipozaliwa ndani yangu. Mwanzoni sikuwa na gitaa, sikuwa na gitaa langu binafsi. Hivyo nilikuwa nikiomba marafiki au jamaa wanikopeshe gitaa lao kwa mazoezi ya muda mfupi. Safari ya kujifunza ilianza changamoto nyingi. Kwanza kabisa, kushika gitaa kushika gitaa kulikuwa kugumu kuliko nilivyotarajia vidole vyangu vilikuwa vinauma sana kutokona na kushika nyuzi za gitaa na wakati mwingine nilihisi kama sitaweza kuendelea. Hata hivyo, niliambiwa kuwa maumivu hayo ni ya kawaida kwa wanaoanza na kwamba baada ya muda vidole huzoea. Maneno haya yalinipa moyo wa kuendelea kujifunza mazoezi, kufanya mazoezi licha ya usumbufu. Nilianza kwa kujifunza codes za msingi kama cha, ga, da na a. Mwanzoni kubadilisha kutoka code kodi moja hadi nyingine kulikuwa changamoto kubwa. Vidole vyangu vilikuwa vinachelewa na mara nyingi sauti iliyotoka haikuwa safi lakini kwa kufanya mazoezi kila siku. Hata kama ni kwa dakika chache tu nilianza kuona maendeleo. Taratibu mikono yangu ilianza kuzoea mikawa ya codes. Na sauti ya gitaa ilianza kuwa bora zaidi. Na kujifunza kupiga gitaa nikitumia video za mafunzo mtandaoni, kupitia video kupitia video hizi niliweza kujifunza kwa kasi yangu mwenyewe. Kurudia maelekezo mara nyingi nilivyohitaji na kuona kwa macho jinsi ya kushika gitaa na kupiga nyuzi. Pia nilijifunza umuhimu wa kusikiliza muziki kwa makini kwa sababu sikio husaidia sana katika kuboresha uchezaji na kuelewa mdundo. Bali na codes nilijifunza pia mbinu za kupiga gitaa kama strumming na picking. Kujifunza midundo tofauti kulinisaidia. Kujifunza midundo tofauti kulinisaidia sana. Kuelewa jinsi nyimbo zinavyoundwa na jinsi mchezaji wa gitaa anaweza kubadilisha hisia ya wimbo kwa kubadilisha mtindo wa upigaji. Hili lilinifanya nijisikie kama ninakuwa sio tu kama mpiga gitaa bali pia kama mpenzi wa muziki kwa ujumla. Kujifunza kupiga gitaa pia kulinifundisha uvumilivu. Kulikuwa na nyakati nilihisi kuwa maendeleo yangu ni madogo sana au nilipokwama katika kujifunza wimbo fulani. Katika nyakati hizo, nilijifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka bali kwa juhudi za kila siku. Kila dakika ya mazoezi, ilikuwa na mchango wake. Hata kama sikuona matokeo mara moja zaidi ya yote, gitaa lilinipa njia ya kujieleza, nilipoanza kuweza kupiga nyimbo nilizozipenda. Nilihisi furaha kubwa na kuridhika. Kuimba huku nikipiga gitaa kulinipa ujasiri na kunifanya najisikie huru kihisia. Wakati mwingine, nilitumia gitaa kama njia ya kupumzika baada ya siku ndefu. Nikicheza nyimbo taratibu au kujifunza kuunda midundo yangu mwenyewe. Ingawa kwa sasa huenda.

Mimi kufanya mazoezi yangu ya mwili mara katha kwa wiki na ninaona kuwa mazoezi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Ingawa si kila siku ninaweza kufanya mazoezi kwa kiwango kile kile. Mwimi hujitahidi kuhakikisha kuwa angalau mara tatu hadi tano kwa wiki nafanya mazoezi ya aina fulani. Hii inanisaidia kudumisha afya njema kuongeza nguvu na kuwa na utulivu wa akili. Kwangu, mazoezi si jambo la anasa au hiari tuu, bali ni hitaji muhimu la mwili na akili. Kwanza kabisa, huwa nafanya mazoezi mepesi kila asubuhi au jioni kulingana la ratiba yangu ya siku. Mazoezi haya inaweza kuwa kama kunyosha mwili, kuruka kamba au kufanya matembezi ya haraka. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na umakini. Huku ya jioni hunisaidia kuondoa uchovu wa siku nzima na kupumzisha akili. Hata kama nina muda mchache, mimi hujitahidi kutenga angalau dakika arobani, dakika ishirini au thelathini kwa mazoezi haya mepesi. Mbali na mazoezi ya kila siku, huwa nafanya mazoezi mazito zaidi mara chache kwa wiki. Hasa siku ambazo nina muda wa zaidi. Mazoezi haya yanaweza kujumuisha, kukimbia, kufanya mazoezi ya nguvu kama push-ups, squats, au kutumia vifaa vua, mazoezi kama dumb bells. Mazoezi haya hunisaidia kuimarisha misuli, kuongeza stamina, na kuboresha afya ya moyo. Ninapofanya mazoezi haya uhisi mwili wangu, unafanya kazi kikamilifu, na baada ya kumaliza uhisi furaha na kuridhika. Sababu kubwa inafanya nifanya mazoezi mara kwa mara ni faida zake kiafya. Mazoezi hunisaidia kuthibiti uzito ya mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kuimarisha kinga ya mwili. Pia hunisaidia kupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari na matatizo ya moyo. Ninapokuwa nimezea kufanya mazoezi huwa nagundua kuwa siugui mara kwa mara. Na mwili wangu huwa na nguvu zaidi ya kukabiliana na uchovu au magonjwa madogo madogo. Zaidi ya faida za kimwili mazoezi yana mchango mkubwa sana katika afya ya akili. Ninapofanya mazoezi mawazo mingi hupungua na akili hutulia. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, wasiwasi na huzumi baada ya mazoeezi, mi uhisi kama mzigo mkubwa umeondolewa kichwani mwangu. Hii inanifanya niwe na mtazamo chanya zaidi kuhusu maisha na hunisaidia kufanya maamuzi kwa utulivu. Pia mawazo hunifundisha nidhamu na uwajibikaji. Kuamua kufanya mazoezi mara kwa mara kunahitaji kijituma na kupanga muda vizuri. Masiku ambazo mwili unahisi umechoka au akili haina hamasa. Lakini inapojilazimisha kufanya hata mazoezi machache mi hujifunza kuwa mafanikio yanahitaji jihudi. Hata pale hamasa inapokosekana mafunzo haya yamenisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha yangu kama kazi au masomoni hata hivyo ninatambua umuhimu wa kusikiliza mwili wangu. Kuna nyakati ambapo huchukua mziko ya siku moja au mbili ili kuupa mwili nafasi ya kupumzika na kujirekebisha. Pumzika ni sehemu ya mazoezi kwa sababu mwili unahitaji muda kurejesha nguvu. Sipendi kujilazimisha kupita kiasi kwa sababu kufanya mazoezi kupita kiasi kwa sababu kupita uwezo kunaweza kusababisha maumivu au majeraha. Pia napenda kufanya mazoezi kwa njia inayofurahisha. Wakati mwingine, nafanya mazoezi ni kiwa na rafiki, isikiliza muziki au nafanya shuguli. Kama kucheza ngoma ambazo pia ni aina ya mazoezi hii hunifanya ni furahie zaidi na hunisaidia kudumisha utaratibu wa kufanya mazoezi bila kuchoka haraka.

Nimewahi kulima na uzoefu huo uliacha umeacha alama kubwa sana katika maisha yangu. Kilimo kimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu tangu nikiwa mdogo. Haswa sababu nilikulia katika mazingira ambapo shughuli za kilimo zilikuwa chanzo kikuu cha chakula na kipato. Kupitia kilimo nilijifunza si tuu namna ya kupanda na kutunza mazao. Bali pia maadili muhimu kama uvumilivu, bidii na kuthamini kazi ya mikono. Kwanza kabisa nakumbuka jinsi nilivyoanza kushiriki katika kilimo nikiwa mtoto. Wakati huo, kazi yangu haikuwa ngumu sana. Mara nyingi nilisaidia kwa kazi ndogo ndogo kama kuchota maji, kuondoa magugu au kukusanya mazao baada ya kuvuna. Ingawa kazi hizo zilionekana kuwa ndogo, zilinifundisha umuhimu wa kushirikiana kama familia na kufanya kazi kwa pamoja. Asubuhi tuliamka mapema, tukajiandaa na kuenda mashambani kabla jua halijawa kali mazingira ya shamba yalikuwa na utulivu wa kipekee yakisindikizwa na sauti za ndege na harufi ya udongo wenye rotuba. Kadri nilivyokuwa nikianza kushiriki katika shughuli nzito zaidi za kilimo, nilijifunza kuchimba mshimo ya kupanda. Kupanda mbegu na kufuata mistari ili mazao yapate nafasi nzuri ya kukua. Kazi hizi zilihitaji nguvu na umakini, lakini zingenipa hisia ya kuridhika. Nilifurahia kuona mbegu ndogo nilizopanda zikichipua na hatimaye kuwa mmea mkubwa unaozaa matunda au nafaka. Hapo ndipo nilitambua kuwa kilimo ni safari inayohitaji subira na imani katika mchakatu. Zaidi ya kupanda, nilijifunza pia muhimu wa kutunza mazao, hii ilihusisha kumwagilia mimea, kuondoa magugu, kumwagilia mimea maji, kuondoa magugu na kulinda mazao dhidi ya wadudu au magonjwa. Kulikuwa na nyakati ambazo mvua haikunyesha kama ilivyotarajiwa hao wadudu waliharibu sehemu ya mazao. Na hali hizi zilinifundisha kuwa kilimo kina changamoto zake. Hata hivyo, changamoto hizi zilinifundisha kutokata tama na kutafuta suluhisho kama vile kubadilisha mbinu za kilimo au kupanda upya. Kilimo kilinifundisha pia umuhimu wa kupanga na kuwajibika. Kabla ya kupanda, ilibidi tufikiria aina ya mazao, aina ya mazao tutakao wapanda, msimu unaofaa, na rasilimali tulizo nazo. Baada ya kuvuna, ilibidi kupanga namna ya kuhifadhi au kutumia mazao hayo. Mafunzo haya yamenisaidia hata katika maisha yangu ya sasa. Kwa sababu yamenijengea uwezo wa kupanga kusimamia muda na kuwajibika kwa kazi nazozifanya. Isitoshe, kilimo kilinifanya kuthamini chakula kwa kiwango kikubwa. Baada ya kushiriki katika kila hatua ya uzalishaji wa chakula kuanzia kupanda hadi kuvuna, nilielewa jinsi chakula kinavyopatikana kwa juhudi kubwa. Hii ilinifanya niwe na heshima kwa wakulima na nisipoteze chakula ovyo kila. Kila punje ya nafaka au tunda lililonekana kuwa na thamani. Kuwa na thamani kwa sababu ya kwa sababu ya kazi iliyowekwa ndani yake. Kilimo pia kilikuwa chanzo cha mshikamano wa kijamii. Mara nyingi majirani walisaidiana katika shughuli kama kupanda au kuvuna. Jambo lililojengo uhusiano mzuri na umoja katika jamii. Wakati wa mavuno kulikuwa na furaha na shukrani. Kwa sababu kazi ya miezi, kadha ilikuwa imeanza, imezaa matunda. Sherehe ndogo ndogo za kijamii zilifanyika na watu walishirikiana chakula na hadithi. Zaidi ya yote kilimo kilifundisha unyenyekevu na heshima kwa mazingira. Nijifunza kuwa binadamu hutegemea sana asili kama vile mvua, udongo na jua ili kupata chakula. Hili ilinifanya niheshimu mazingira. Nakuelewa muhimu ya kuyatunza.

Kuna mambo mengi yanayonipa motisha kazini, na motisha hiyo ndiyo inayonifanya niamke kila siku nikiwa na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii. Na kwa kujituma kwangu. Motisha kazini haiji kutokana na sababu moja tu, bali ni mchanganyiko wa malengo ya binafsi, mazingira ya kazi. Watu ninaofanya nao kazi, pamoja. Na maono niliyo nayo kuhusu maisha yangu ya baadaye. Kila kipengele kina mchango wake katika kunifanya niendelee mbele, hata ninapokutana na changamoto au uchovu. Kwanza kabisa, jambo kubwa linalonipa motisha kazini ni malengo yangu ya maisha. Nina ndoto na mipango ninayotaka kufanikisha, kama kujitegemea kiuchumi, kusaidia familia yangu na kujijengea maisha bora ya baadaye. Kila ninapofanya kazi kwa bidii, mimi hujiona nikiwa karibu zaidi na kutimiza malengo hayo. Mawazo haya hunipa nguvu ya kuendelea hata pale kazini. Isipokuwa ngumu au matokeo hayaji haraka. Ninapojiambia kuwa kila juhudi ninaweka. Ninaweka leo ina mchango katika kesho yangu. Hujiona nikiwa na sababu ya kufanya kazi kwa uaminifu na bidii. Sababu nyingine muhimu inayonipa motisha kazini. Ni kuridhika ninakopata, ninafanya kazi yangu mizuri. Kuna furaha ya kipekee inayotokana na kuona kazi imefanyika kwa ubora na kuleta matokeo chanya. Ninapokamilisha jukumu langu kwa ufanisi, huhisi fahari na kujiamini zaidi. Hisia hii hunifanya nitamani kufanya kazi vizuri zaidi kila siku. Kwangu, mafanikio madogo madogo kazini hunijengea ari ya kuendelea. Kupambana na majukumu makubwa zaidi, pia mazingira ya kazi yana mchango mkubwa katika kunipa motisha. Kufanya kazi katika mazingira yenye heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri hunifanya nijisikie kuthaminiwa. Ninapohisi kuwa mawazo yangu yanasikilizwa na mchango wangu unatambuliwa, huongeza hamasa yangu ya kufanya kazi kwa bidii. Kiongozi anayehimiza, anayetoa mwongozo na anayethamini juhudi za wafanyakazi wake hunipa nguvu kubwa ya kufanya kazi kwa moyo wote. Maneno ya kutia moyo au pongezi ndogo. Kutoka kwa kiongozi au mfanyakazi mwenzangu yanaweza kubadilisha kabisa. Hali yangu ya siku. Vilevile, ushirikiano na mahusiano mazuri ya wafanyakazi wenzangu hunipa motisha kubwa ya kufanya kazi. Na watu wanaosaidiana, wanaoheshimiana na wanaoshirikiana. Hunifanya nifurahie kazi yangu zaidi ninapojua kuwa sipo peke yangu na nina timu inayoniunga mkono. Hata kazi ngumu huonekana kuwa rahisi. Mazungumzo ya kirafiki na kicheko kidogo kazini. Na msaada wa pamoja hupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ari ya kufanya kazi. Motisha yangu pia huongezeka ninapopata nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Kazi inayonipa changamoto mpya na kunifanya nijifunze mambo mapya hunifanya nijisikie hai na mwenye thamani. Ninapohisi kuwa ninakua kielimu au kitaaluma kupitia kazi yangu. Huona kazi hiyo si adhabu, bali ni fursa. Mafunzo, warsha au hata changamoto ndogo mdogo kazini hunisaidia kuboresha uwezo wangu na kunipa sababu ya kuendelea kujituma. Zaidi ya hayo, malipo na udhamini wa kifedha pia hunipa motisha. Hiyo si sababu pekee. Napata mshahara au malipo yanayolingana na juhudi ninazoweka, hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kunipa utulivu wa kifedha. Utulivu huu huniruhusu kuzingatia kazi yangu bila wasiwasi mwingi wa maisha ya nje. Hata hivyo, ninapenda zaidi.

Msimu wa mwaka ninao upenda zaidi. Msimu wa mvua. Kwa sababu una mvuto wa kipekee unaogusa maisha, mazingira na hisia zangu kwa njia ambayo misimu nyingine haifanyi. Ingawa watu wengi hupendelea misimu ya jua kwa sababu ya urahisi ya kusafiri na kufanya shughuli za nje, mimi hupata furaha na utulivu mkubwa zaidi wakati wa mvua. Kwangu, msimu huu una maana, maana pana. Inayozidi hali ya hewa tu. Ni kipindi cha upya, matumaini na maisha mapya. Kwanza kabisa, napenda msimu wa mvua kwa sababu ya uzuri wa mazingira unaouleta wakati mvua inaponyesha ardhi huwa na rangi ya kijani kibichi. Miti huchanua na maua huchipua mazingira huwa hai na yenye uhai kuliko wakati wa kiangazi ambapo ardhi hukauka na kuwa ya rangi ya hudhurungi. Kuona mashamba ya kistawi, majani yakiwa mabichi na hewa ikiwa safi hunipa furaha kubwa na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Harufu ya ardhi baada ya mvua ambayo watu wengi huita harufu ya udongo mvua ikinyesha, hunipa hisia ya utulivu na kumbu kumbu na kumbu kumbu nzuri. Sababu nyingine inayofanya nipende msimu wa mvua ni baridi yake ya wastani. Mvua hupunguza joto kali na kufanya hali ya hewa iwe ya kupendeza zaidi. Wakati wa mvua naweza kufanya shughuli zangu bila kuhisi. Bila kuhisi kuchoka haraka kwa sababu ya jua kali usiku. Sababu ya jua kali usiku pia huwa mzuri zaidi kulala kwa sababu hewa huwa baridi na tulivu. Sauti ya matone ya mvua juu ya paa au madirisha hunisaidia kupumzika na kupata usingizi mzito. Msimu mvua pia hunikumbusha kumbu kumbu nyingi za utotoni. Nakumbuka jinsi nilivyokuwa nikicheza kwenye matope, kukimbia kwenye mvua au kukusanyika ndani ya nyumba. Tukisikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au babu na bibi mvua ilikuwa ikimaanisha muda wakukaa pamoja kama familia kushiriki chakula cha moto na kuzungumza kumbu kumbu hizi kuzungumza kumbu kumbu hizi hunifanya. Hunifanya niuone msimu wa mvua kama kipindi cha mashikamano na ukaribu wa kifamilia. Zaidi ya hayo, msimu wa mvua una umuhimu mkubwa katika maisha ya watu wengi, hasa wale wanao jishugulisha na kilimo. Mvua ni chanzo cha maisha, sababu bila mvua chakula hakiwezi kuzalishwa. Kwa hurahisi, ninapo uona mvua ukinyesha, hufikiria wakulima wakipata matumaini mapya ya mvua ya mavuno mazuri. Hii hunifanya nijiskie shukrani kwa rasilimali hii ya asilia ya asili na kunikumbusha umuhimu wa kuitunza na kuyatunza, muhimu wa kuyatunza mazingira yetu. Msimu wa mvua pia hunipa nafasi ya kufanya shughuli. Shuguli za ndani ambazo ninazipenda wakati. Shughuli za ndani ambazo ninazipenda wakati mvua inanyesha nje napata furaha ya kukaa ndani nikiwa na blanketi kikombe cha chai ya moto au kusoma vitabu au kusoma kitabu kizuri hali hii hunipa utulivu wa kipekee na muda wa kutafakari maisha. Pia hunifanya nipunguze kasi ya maisha, na kuzingatia mambo ya ndani zaidi. Baada ya kukimbizana na shuguli nyingi za nje ingawa msimu wa mvua una changamoto zake kama barabara kuwa na matope, kuchelewa kwa usafiri au hatari ya magonjwa fulani bado naona uzuri wake, unazidi changamoto hizi. Changamoto hizi hunifundisha uvumilivu na hunifanya nijifunze kujiandaa na hali tofauti za maisha. Pia hunikumbusha kuwa kila kitu kizuri kina upande wake mgumu. Na juu yetu kuchagua kuona uzuri badala ya kuangazia matatizo pekee. Msimu wa mvua kwa ujumla ndio ninaoupenda zaidi kwa sababu unaleta uhai, uzuri wa mazingira, baridi ya kupendeza na kumu kumbu nzuri za maisha.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kihispania kwa sababu ni lugha yenye matumizi mapana sana duniani. Historia ndefu na mchango mkubwa katika utamaduni, elimu na mawasiliano ya kimataifa. Kihispania kinazungumuzwa na mamilioni ya watu katika mabara mbalimbali. Hasa Amerika ya kusini, ulaya na sehemu za Amerika kaskazini. Kujifunza lugha hii kungefungua milango mingi ya mawasiliano maarifa na fursa katika maisha yangu ya binafsi na ya kitaluma. Kwanza kabisa moja yapo ya sababu kubwa zinazo fanya nipende. Kujifunza kihispania niwezo wake ya kuwakuunganisha watu kutoka tamaduni tofauti. Luha ni daraja kati ya jamii na kihispania kinaunganisha watu kutoka nchi nyingi zenye tamaduni mila na historia tofauti lakini zinazo shiriki luha moja. Kujifunza kihispania kungenisaidia kuelewa kwa undani zaidi maisha mitazamo na maadili ya watu wanao zungumza luha hii. Badala ya kuwasiliana kwa lugha ya pili au ya tatu ningependa kuzungumza nao kwa luha yao ya asili. Jambo ambalo hujenga heshima na uhusiano wakaribu zaidi. Sababu nyingine inayo nivutia kuhusu kihispania ni utajiri wake wakitamaduni. Luha hii imebiba fasihi tajiri, muziki maarufu, filamu zenye ujumbe mzito na saana mbali mbali zinazo guza hisia. Wandishi marufu kama Gabriel Garcia Marquez na Miguel de Carvantes, wameandika kazi kubwa fasihi kwa kuhispania, ningependa sana kuzisoma kazi zao kwa luha ya asili ili kupata maana halisi na latha kamili ya maandishi yao. Pia muziki wa kihispania na Amerika ya kusini una mvuto mkubwa na kuelewa maneno ya njimbo hizo. Kungeongeza furaha. Kungeongeza furaha na uwelewa wangu wa ujumbe wake. Zaidi ya hayo, kujifunza kihispania kuna faida nyingi katika taaluma na ajira. Katika dunia ya sasa ya utamaduni ya utandawazi, watu wanaojua zaidi ya luha moja wana nafasi kubwa zaidi katika soko la ajira. Kihispania ni moja wapo ya luha zinazo hitajika sana katika biashara, utali, kidiplomasia, ama shirika ya kimataifa. Jua lugha hii ingeweza kunisaidia kupata fursa ya kazi au ushirikiano katika nchi zinazo zinazo zungumza kihispania au hata kufanya kazi na makampuni yanao shirikiano na nchi hizo. Pia napenda kujifunza kihispania kwa sababu ya uzuri wa matamshi yake. Lugha hii ina mtiririko mzuri na unamtiririko mzuri na lafuthi inayovutia. Maneno mengi ya kihispania yana sauti laini na ya kupendeza masikioni. Jambo linalo fanya kujifunza na kuzungumza luha hii kufurahisha zaidi. Kadri navyo sikiliza watu wa kizungumza kihispania mimi huhisi hamu ya kujifunza na kujaribu kuzungumza kwa ufasaha. Zahidi ya hayo, mimi kujifunza lugha mpya kama kihispania kujifunza lugha mpya kama kihispania kuimarisha uwezo wangu wakufikiri. Utafiti unaonyesha kuwa kujifunza lugha nyingine huongeza huongeza kumbukumbu umakini na uwezo wa kutatua matatizo kupitia kujifunza kihispania. Kupitia kujifunza kihispania ningeweza kupitia kujifunza kihispania. Ningejifunza pia nidhamu, subira na utaratibu. Kabo lugha haiwezi kujifunza kwa siku kujifunza kwa siku moja. Haya ni mafunzo mihumu ambayo yanaweza kutumika katika maeneo mengi ya maisha. Istoshe kujifunza kihispania kungenisaidia sana katika safari na utalii. Ningependa kutembelea nchi kama Hispania, Mexico, Argentina au Colombia Na kuwasiliana nao kwa moja kwa moja na wakazi wa huko bila kikwazo cha lugha. Kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha ya wenyeji hufanya safari iwe ya maana zaidi. Kwa sababu mtu anaweza kuelewa utamaduni desturi na maisha ya kila siku. Kwa undani zaidi.

Ndiyo napiga kura na kwa maoni yangu hili ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila raiya. Kupiga kura si tu haki bali pia ni jukumu la kila mtu wa kijamii na kiasili la kidemokrasia. Kwa kweli kupiga kura ni fursa ya kuwa na sauti na kushiriki katika maamuzi makuu yanayohusiano na maisha yetu jamii yetu na taifa kwa ujumla. Kwa upande wangu, napiga kura kwa makini nikizingatio umuhimu wa kila uamuzi unaochukuliwa na madhara yake kwa maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, napiga kura kwa sababu hili hii ni njia ya kushirikiana katika maendeleo ya kitaifa. Kupitia kura, raiya wanaweza kuchagua viongozi wenye uwezo wa kusimamia raslimali za taifa kwa ufanisi na kuleta maendeleo ya kiuchumi kijamii na kielimu. Kwa mfano pale ninaona mgombea anayeonyesha mpango dhabiti wa kuboresha elimu afya na ajira. Hua nahamasika kumpigia kura ili ili kuhakikisha kwamba ndoto za wananchi zinatimizwa. Kupiga kura kunafanya nihisi sehemu ya mchakato wa kuunda taifa lenye mstakabathi bora. Pili napiga kura kwa sababu hii ni njia ya kutoa maoni yangu kuhusu mambo muhimu. Kila mwananchi ana maswala anayoyajali kama vile elimu afya uchumi usalama na haki za kiraiya. Kupitia kura naweza kuchagua mgombea au chama kinachoshugulikia maswala haya kwa njia inayokithi matarajio yangu. Kwa kufanya hivyo, sina budi kuwa sehemu ya mchakato wa kuchagua viongozi watakaoweka kipaumbele kwenye maswala ya nchi na kuhakikisha maslahi ya wengi yanatimizwa. Zaidi ya hayo napiga kura kwa sababu hii ni njia ya kudumisha demokrasia. Demokrasia inategemea ushiriki wa raiya na pamoja na ya raiya na moja njia kuu za kushiriki ni kupiga kura. Ikiwa raya wengi wangepuuza fursa hii, kiongozi yeyote anaweza kuchaguliwa bila uwakilishi halisi wa wananchi. Jambo linaloweza kuathiri maendelewe ya taifa na kudhoofisha haki za wananchi. Kupiga kura kunanipa nafasi ya kuhakikisha kuwa sauti yangu inasikika na inaadhiri matokeo ya kimsingi. Vilevile napiga kura kwa sababu hii ni fursa ya kujieleza kisiasa. Kupitia kura naweza kuchagua mgombea ambaye ana maadili mazuri, uwajibikaji, na uongozi thabiti. Hii ni nafasi ya kupinga uthalilishaji, ufisadi au uongozi mbaya. Kwa upande wangu kupiga kura ni kama kusema najali na napenda kuona mabadili chanya. Hii ni njia ya kueleza msimamo wangu bila kuadhiri wengine kwa nguvu bali kwa njia ya amani na mfumo wa kidemokrasia. Pia napiga kura kwa sababu hii ni sehemu ya kuwaheshimu wale waliopigia haki za raia, waliopigania haki za raia. Watu wengi katika historia ya dunia hata na hata hapa Afrika waliopigania demokrasia na uhuru. Walikufa au kupigana ili kuhakikisha raia wana haki ya kushiriki katika maamuzi. Kwa kuchukuwa fursa hii ninaheshimu jitihada zao na kuhakikisha kwamba haki hiyo haipotei. Kupiga kura kunanifanya nijisikie kuwa ninge kuwa nimeunganishwa na historia na watu waliopigania haki za raia. Mbali na yote haya, napiga kura kwa makini kwa sababu najua kuwa kila kura inachangia matokeo ya mwisho. Kabla ya kwenda kupiga kura, huwa nafanya utafiti kuhuzu wagombea, sera zao, historia yao na ahadi wanazotoa. Hii hunisaidia kuchagua.